Swali linauliza nafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Inalingana niko wapi? Kwanza kama niko nyumbani, unapata wakati wa mchana huwa naenda kutembea kidogo. Alafu unapoenda kutembea kidogo ili mwili wangu ueze kunyoroka. Huwa napitia pale dukani kutafta chakula cha usiku ili. Ikue rahisi kwangu wakati ambapo ntamaliza shughuli za jioni naweza kuandaa chakula. Na niweze kukileta hadi nyumbani. Na ikifika wakati wa jioni hapo wakati wa saa kumi naeza kukipika. Na wakati wa mchana ninapokuwa kazini, huwa natoka nje naenda kutembea. Ndo nirudi saa nane, kazini kama niko sawa.

Ninashiriki vipi katika jamii yangu. Mwanzo naeza anza kwa kusema kwamba mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi za ubunifu katika jamii yangu. Mi ni mtu ambaye napenda kusaidina katika kuweza kuongelesha wadogo ili waweze kujikimu katika masomo yao. Pia unapata ikifika wakati wa kupanda miti mi ni mtu ambaye nasaidiana kupanda mti ili kwa sababu miti huwa inaleta mvua na mvua inapokuwa inamaanisha mimea yaliyopandwa katika pale shambani inaweza kumea. Kazi ingine ambayo nasaidia katika pale katika jamii yangu ni kusisitiza umuhimu wa kuchungana kwa sababu usalama ni kitu ya maana. Tunapokuwa salama ni kitu ambayo inaweza kutusaidia pale kijijini. La mwisho naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye nasaidia kuchunga mazingira kuhakikisha kwamba nafunza watu wakubwa kwa wadogo. Umuhimu wa kulinda mazingira kutotupa taka taka pahali popote kwa sababu panapokuwa na taka inaeza leta nzi, nzi ambayo inaeza kuja katika chakula ya mtu nailete ugonjwa. Na kwa hivo katika kufanya usafi wa mazingira huwa nakuwepo na pia katika kuongelesha watu na kuwafunza umuhimu wa kulinda mazingira.

Kipindi gani cha tilevisheni unachokipenda. Naezasema kipindi ambacho hua kinanifurahisha kwa sana. Ni kipindi ya linaitwa Maria ambao unapata limetumbuizwa na waAfrika ama wakenya haswa. Na kipindi mzuri kwa sabu hua inakufundisha jinsi maisha ya kisasa hua ipo katika hii dunia. Na pia unaangalia pia kuna mgogoro wa mapenzi baina ya watu watatu naam, mwanaume anafaa kuchagua ni mgani msichana mzuri ambaye atampenda kati ya wawili na kwa kweli ni kipindi ambacho kimeweza kutumbuiza kwa miaka mbili sasa huwa naitazama hapo ikifika saa moja na nusu, ya usiku na huwa linaonyeshwa kwa muda wa daka arobaini na tano. Ni kipindi kizuri pia ina mafunzo mengi ya kimaisha na jinsi unapotaka ku kuwa na msimamo lazima ufikirie jinsi mambo gani yatakufaa.

Je, napenda kuamka na jua ama kulala mapema? Kwa hakika, mimi ni mtu ambae napenda kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu unapata ya asubuhi inapofika, mimi ni mtu ambae na mashuguli ya aina nyingi. Ni nafaa kufanya zoezi, nafaa kutengeneza kiamsha kinywa, nafaa kujitayarisha kuenda kazi. Pia, nafaa kuenda kazi na niweze kufanya kazi bila kuhisi na hisi usingizi. Na kwangu mimi unapata kwamba siezi, sipendi kuamka mapema, sipendi kuamka mapema ndio maana inabidi, ata kama sina budi nilale mapema ili niame mapema kwa sababu mi ni mtu mkubwa na unapokuwa mtu mkubwa lazima kazi ifanywa kama unapenda ama haupendi. Lakini kwangu mimi siwezi kuamka na na jua kwa sababu mini mtu ambae nashikwa na usingizi haraka. Na inapofika mnamo apo saatano unusu ama saa ine ama saa tano unapata kwamba na huwa najitayarisha kuingia kwa kitanda nieze kulala. Lakini nimegundua napolala mapema huwa si sumbuki kuamka mapema.